Kila mtu anandoto ya kujua na kukuza ujuzi wake. Mimi binafsi napenda kupata mafunzo wambayo atanisaidia kukua kielimu, kitaaluma na binafsi. Ili niwezo kufanikisha malengo yangu na ufanisi. Kwanza, napenda mafunzo ya ufundi na teknolojia. Dunia sasa inendelea kuwa kasi na teknolojia na badilika kila wakati. Kujua kutumia programu umpia zana zaki digitali na minumpia zaki sasa kuna saidia kuwa mchanga mfu na tayari kwa changamoto za kazi. Pili, napenda mafunza ya mawasiliano na uongozi. Najua jinsi ya kuwasiliana vizuri, kushirikiana na wengine na kuongoza timu. Kuna nisaidia katika kazi na katika maisha binafsi. Uongozi mzuri pia unifundisha ustahimilivu, ubunifu na huru wa kufanya wamuzi sahihi. Tatu. Napenda mafunzo ushirikiano wa kima taifa na utamoduni tofauti. Dunia yetu ni ya kidigitali na enye mangaiko makubwa. Kujua jinsi ya kushirikiana na watu kutoka tamaduni tofauti kuna nisaidia kujenga usiano mzuri, kupaniwa mtazamo wangu na kushirikiana kikamulifu katika jami ya kisasa. Zaidi ya hayo, napenda mafunzo ya nahusiana na utendaji binafsi na ustawi wa akili. Kujifunza minu ya kuthibiti msongo, kupanga muda na kuwa na nidhamu, ufanya maisha yangu ya kue rahisia na enyetija. Kwa kumalizia, mafunzo naapenda kupata niyale ya naongeza ujuzi wangu katika teknolojia, mawasiliano, uongozi, ushirikiano na ustawi binafsi. Kupitia mafunzo haya, ninaweza kufanikisha malengo yangu, kusaidia wengine na kuwa mtubora zaidi kila siku.

Kila mtu ana ndoto na malengo yake katika kazi yake. Ndoto hizi utuongoza, utupa mutisha na kutufanya tufanye kazi kwa bidii Mimi binafsi ni na malengo fulani nayataka kufanikisha katika kazi yangu. Kwanza, nataka kufanikisha kazi yangu kwa kiwango cha juu. Nataka kufanya kazi kwa ufanisi na kwa ubora na kwa uadilifu. Kufanikisha kazi yangu, utanisaidia kuwa na kielekezo cha mfano mzuri kwa wenzangu na pia kunisaidia kujenga heshi makazini. Pili, nataka kuendelea kukua kitaaluma. Kila siku ninajifunza kitu kipya, kuongeza ujuzi wangu na kuwa mtaalamubora katika taaluma yangu. Mafanikiwa haya, utanisaidia kuwa nafasi nzuri kazini na kunipa uwezo na kushirikia na kamilifu katika timu. 3. Nataka kuwa kiongozi au mtu anaetoa mchango chanya. Sio tu kufanikisha kazi yangu binafsi, bali pia kusaidia wengine kufanikisha kazi zao. Kufanya kazi hivyo, kunaleta mshikamano, motisha na kushirikiano kazini. Zaidi ya hayo nataka kuunda athari chanya katika kampuni au taasisi na wafanya kazi. Kila jambo nitakalofanikisha litakua na faida kwa kampuni na wateja wake. Nataka kazi yangu isaidie kufanya dunia ya kazi iwebora na yenye tija. Kwa kumalizia nataka kufikia ubora, ukuwaji, uongozi na mchango chanya. Katika kazi yangu, malengo haya yatanisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku kuongeza tija kazini na kuhishi maisha enye maana. Kila hatua naochukua ni kuelekea kufanikisha ndoto hizi na kufikia kilele cha taaluma yangu.

Kila mtu anakumbukumbu ambazo zinamfundisha, kutufanya tusiwe waoga na mara nyingine kutufanya tukumbuke dhamani ya maisha. Mimi binafsi ninakumbukumbu moja ya kutisha ambayo sitasahau kwa uraisi. Kwanza, kumbukumbu hili ilitokea nikiwa mdogo na ilikuwa ni tukio lisilio tarajiwa hata kidogo. Nilipata uzoefu na hofu na kutojua nianzie wapi. Tukio hili, lini nifundisha kuwa maisha hayako salama kila wakati. Na kila hatua nachukua inahitaji tuwe taadhhari. Pili, kumbukumbu hili linanifundisha umuhimu wa taathari na uangalifu. Nili jifunza kuwa hatupaswi kuchukua mambo.kwa uraisi. Bali, lazima tuwe makini katika jambo tunalolifanya. Kila hatua lazima ilifanyike kwa busara na taathari. Kumbu kumbu hili inatufundisha udhabiti na ushujaa. Ingawa ilikuwa ya kutisha ilinifunza jinsi ya kukabiliana na hofu na kutafuta suluhisho baada ya kukata tamaa. Nilijifunza kuwa hata pale tunapokutana na changamoto kubwa tunaweza kupata ikiwa tutakuwa na udhabiti. Zaidi ya hayo, kumbukumbu hili inanikumbusha dhamani ya msaada wa wengine. Wakati wa tukio hili, marafiki, familia au hata watu wengine wali nisaidia na nikangunua kuwa msaada wa pamoja ni muhimu sana katika kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa kumalizia, kumbukumbu ya kutisha siyo tu kuwa lahofu, bali ni somu la maisha. Hili nifundisha tahadhari, udhabiti, ushujaa, dhamani na msaada wa wengine. Kila tunapokumbuka tukio kama hili, tunakuwa binafsi. Tunajua jinsi ya kukabiliana na changamoto kwa busara na imani.

Nataka kuzungumza kuhusu mnyama wangu nilie mfuga, ambaye ni mbwa, mdogo. Ingawa ni mdogo, si mdogo sana kiasi cha kupindukia. Na tabia zake ufanya maisha yangu yakue ya furaha na kicheko ya kila siku kwanza. Tabia ya mbwa wangu ni upole na uaminifu. Anapokuja karibu, ugusa moyo wangu kwa upendo na kufanya niskie furaha. Ni mnyenyekevu lakini pia ni mlinzi. Kwani anaposikia hatari upanua macho na kunitaarifu kwa kelele zake. Pili, mbwa wangu ana tabia ya kuwa na hamu ya kucheza. Anapoishi, ucheka na kuruka. Mara nyingine utumia midomo yake kidogo, kuonyesha upendo, hii tabia yake inanichekesha sana. Asa pale anapojaribu kucheza na vitu vya kawaida, kwa mipira midogo na viatu vyangu Jambo linalo nifanya nimpende mbwa wangu ni upendo wake usio na masharti. Uogopa watu au majiko mapya, anajua kufurahia kila muda na kila siku ananifundisha dhamani ya kuwa na furaha hata katika mambo magumu. Tabia yake huchekesha na upole ufanya maisha yangu kuwa rahisi na yenye furaha. Zaidi ya hayo, mbwa ni rafiki wa kweli. Anaweza kutunzia isia zangu wakati nimekasirika au ninapoisi uzuni. Ananipatia faraja bila mimi kuomba. Na kunifundisha kuwa wanyama pia wanaisia na wanapenda kushirikia na binaadam Kwa kumaliza, napenda mbwa wangu mdogo kwa sababu ni mnyenyekevu, mwaminifu na wakuchekesha. Na ananifanya nijisikie wa furaha kila siku, ni rafiki wangu kweli, anayenifundisha upendo, furaha ustahimilivu bila maneno. Kila ninapomuona moyo wangu unajaa furaha na ninajua kuwa kumfuga ni jia moja ya maamuzi bora zaidi niliowai kuifanya.

Weekendi ni muda maalumu wa kupumzika, kufuraiya maisha na kufanya shugli ambazo haziwezi kufanyika kwa uraisi siku za kazi. Mimi binafsi, kila wiki nina ratiba ya kufanya mambo fulani. Ili nikimaliza siku za kazi, nijisikie mchangamfu na tayari kwa wiki ijayo. Kwanza, jumamosi ni siku ya kufanya mambo ya kawaida na kupumzika. Mara nyingi napenda kutembea au kuenda kwenye bustani ili kupumua hewa safi na kuondoa msongo wa mawazo ya wiki. Pia ufanya kazi ndogondogo za kinyumbani kama kupika au kupanga vitu viangu. Wakati muingine mimi uka na marafiki au familia tukicheka kuzungumza na kushirikiana. Mawazo mbali mbali. Juma mosi ni siku niliojipanga kufanya mambo kwa utulivu na kufuraiya. Juma pili nayo napendelea kutumia muda zaidi kupumzika na kujifuraisha maranyingi na shiriki na familia yangu au marafiki wakaribu au kutazama filamu, kucheka au kushiriki mchezo mdogo mdogo. Wakati muingine napenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki, ili kufanya akili yangu ipate mapumziko ya kina. Jumapili ni siku ya kujijengea furaha na amani. Kabla ya kwanzia wiki mpia na kazi, wikendi mimi ujishugulisha na watu ambao nawapenda na kuwafahamu vizuri kama familia marafiki wenzangu wakaribu. Kushirikiana nao kuna leta furaha, eshima na mshikamano wa kweli Hii unisaidia kupumzika kiakili na kiesia Kwa kumaliza, weekend ni muda kupumzika, kufurahia maisha na kufanya shuguli zina zonifuraisha Kwa mimi, ni mchanganyiko kupumzika na kufanya mambo madogo madogo ya kawaida kushirikiana na watu nawapenda na kurejesha nguvu za mwili na akili Kwa kufanya hivyo, ninaweza kwanza wiki mpia nikiwa na furaha, mguvu na kuwa mchanga mfu.

Kwanza kabisa, napanga malengo ya miradi. Nataka nijue ni nini nataka kufanikisha, kwa nini mradi huu ni muhimu na ni matekewa gani ninayo yatarajia. Hii hatua ya kupanga kufanya kazi iwe raisi na yenye mwelekeo. Baada ya hapo, na jia na rasilimali. Hii ni pamoja na vifaa, watu, muda na bajeti. Kufahamu ninachoitaji kunisaidia kuanza mradi bila usumbufu. Nawasiliana na timu au watu wa kushirikiana nao. Kila mmoja anapasa kuelewa majukumu yake. Muda wa kazi na matarijio ya mradi. Mawasiliano mazuri ufanya kila mtu afanye kazi kwa ufanisi. Zaidi ya hayo nawasha hatua ndogo ndogo. Baada ya kuanzisha kila kitu kwa wakati, moja ninaeka vipaumbele na kuanzisha na kazi muhimu zaidi. Hii ni kufanya mradi uende pole pole lakini kwa uthabiti. Mwisho nafuatilia maendeleo na kurekebisha pale inapo itajika. Mradi unaeza utajika marekebisho au mabadiliko ya mbinu. Kujua kuzingatia mambo haya, uakikisha mradi unaenda vizuri na kufanikishwa kama ilivyo pangwa. Kwa kifupi, kuanzisha mradi mpya kwa kazi kunaitaji kupanga malengo, kuandaa rasilimali, kushirikiana na timu, kuanza hatua mdogo, kufuatilia maendeleo na kufanya hivyo, mradi unaeza kufanikishwa kwa uraisi na bila msongo wa mawazo.

Kwanza, mime ufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Hii ni pamoja na kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi mingini mepesi nyumbani. Mazoezi usaidia kuimarisha mwili na kudumisha nguvu za kila siku. Kupili, inaitaji vyakula vienye lishenzuri na kula mboga, matunda na faka na kupunguza vyakula vienye mafuta mengi au sukuri nyingi. Lishenzuri, ufanya mwili wangu uwe na nguvu na akili yangu iwe makini. Na penda kunywa maji ya kutosha kila siku. Kunywa maji, unafanya kazi vizuri. Kuondoa sumu na kunisaidia kuwa na afya bora ya ngozi na nguvu za mwili. Zaidi ya hayo ni nakikisha na pata usingizi wa kutosha kila siku. Usingizi mzuri ni muimu wa afya akili na mwili. Na ufanya ni jiweke mchangamufu na tayari kwa shuguli ya siku inayofuata. Mwisho, mimi ujaribu kupunguza msongo wa mawazo. Hii ni kufanya mambo ninayapenda kwa kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kutumia muda na familia na marafiki. Kupunguza msongo kuna saidia afya akili na kufanya maisha kuwa raisi zaidi. Kwa kifupi, kueka afya nzuri ni mchanga nyiko wa mazoezi, lishebura, kunyu wa maji, usingizi mzuri na kupumzika akili. Kwa kufanya haya kila siku na jijengia mwili na akili enye nguvu na maisha enye tija na furazaidi.

Kila mtu anajambo jipya, anayoitaka kujua au ujuzi mpya wakupata. Mimi binafsi, napenda kujifunza mambo ambayo yatanisaidia kukua kielimu, kitaaluma na kibinafsi. Kwanza, napenda kujifunza lugha mpya, kujua lugha nyingine, hufungua milango ya mawasiliano, hunisaidia kuzungumza na watu zaidi, na kunipanulia mtazamo wangu wa dunia pili. Napenda kujifunza ujenzi wa teknolojia na programu za kisasa. Dunia inabadilika haraka na teknolojia inakuwa muhimu kila siku. Kujua kutumia programu mpya ya kiteknolojia kunanisaidia kuwa mchangamfu na tayari kwa changamoto mpya tatu. Napenda kujifunza ustadi wa mawasiliano na uongozi. Inahusisha jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha, kushirikiana na wengine na kuongoza kamilifu timu au miradi. Ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kazi. Zaidi ya hayo, napenda pia kujifunza minu za ustawi binafsi. Kama kuthibiti msongo wa mawazo, kupanga muda, kujiendeleza kiakili, pia kufanya maisha yangu kuwa raisi na yenye tija. Kwa kifupi, napenda kujifunza lugha mpya, teknolojia, mawasiliano na uongozi na ustawi binafsi. Kupitia ujuzi mpya, nitakuwa na uwezo mkubwa zaidi kufanikisha malengo yangu, kusaidia wengine na kukua kila siku.

Kwanza kabisa, naheshimu kila mtu, najua kila mfanya kazi ana jukumu lake na mchango wake. Kwa kueshimu wengine, mahusiano huanza kuwa mazuri na yenye amani. Pili, napenda kuwasiliana kwa uwazi na uwaminifu. Nikiwa nina jambo la kusema, nalieleza kwa heshima na pia nina skiza mawazo ya wengine. Mawasiliano mazuri, huondoa, kutoelewana na huimarisha ushirikiano. Tatu, napenda kushirikiana na kusaidiana. Nikiona mfanya kazi mwenzangu, anahitaji msaada, nipo tayari kumsaidia pale ninapoweza, kushirikiana hujenga imani na kufanya iwe raisi. Zaidi ya hayo, napenda kuonyesha mtazamo chanya kazini. Kuwa nat tabasamu, huhimiza wengine na kudhamini mafanikio pamoja ya kufanya mazingira yetu kuwa mazuri. Mwisho, naheshimu tofauti za watu. Kila mtu ana tabia, mawazo na uzoefu tofauti. Kukubali tofauti hizi hunisaidia kujenga mahusiano yenye, heshima na mshikamano kazini. Kwa kifupi, ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa heshima, mawasiliano mazuri, ushirikiano, mtazamo chanya na kukubali tofauti. Hii hufanya kazi kuwa rahisi yenye mafanikio na yenye furaha kwa kila mtu.

Kwanza kabisa, nigependa kumuambia awe tayari kujifunza. Kwanza kazi mpya kuna itaji unyenyekevu na hamu ya kujifunza mambo mapia. Usione aibu kuuliza maswali au kuomba msaada pale unapuitaji. Pili ni muhimu kuwa na nidhamu na kuwajibika. Fika kazini kwa wakati, eshimu ratba na tekeleza majukumu yako kwa bidii. Hii hujenga uaminifu yako na waajiri au wenzako. Ningemshauri ajenga mausiano mazuri na wenzake kuwaeshimu wengine kuwasikiliza na kushirikia na nao kufanya mazingira ya kazi kuwa bora na kusaidia mtu kukuwa haraka. Zaidi ya hayo ni vyema kupokea maoni kwa moyo wazi. Maoni hata yale ya kukosua ni sehemu ya kujifunza na kuboresha utendaji wa kazi. Mwisho, ningemkumbusha awe mvumulivu na mwenye mtazamo chanya. Mafanikiwa hayaji maramoja. Kwa kufanya kazi kwa bidii na subira ni kuendelea kujifunza. Mafanikio ya takuja hatua kwa hatua. Kwa kifupi, ushauri wangu kwa mtu anayanza kazi ni kuwa kuwa tayari kujifunza, kuwa na nidhamu, kujenga maustiano mazuri, kupokea maoni na kuwa mvumilivu. Ushauri huu utamsaidia kuwanza safari ya mafanikio na kujiamini mwenyewe.

Kwa upande wangu, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi. Ninaona ni muhimu kuelewa kinachoendelea katika nchi na jamii kwa sababu siasa uadhiri maisha ya kila siku kama uchumi, elimu na ajira. Hata hivyo, ninapozungumza kuhusu siasa napendelea kufanya hivyo kwa heshima na utulivu. Kila mtu ana maoni yake na ni muhimu kusikiliza maoni ya wengine bila kubishana au kukasirishana. Pia napenda kujifunza zaidi kabla kutoa maoni, kusoma habari, kusikiliza mitazamo tofauti na kuuliza maswali, hunisaidia kuwa nauelewa mpana zaidi. Wakati mwingine, nachagua kuepuka mazungumzo ya siasa ikiwa naona yanaweza kuleta migogoro au kutoelewana. Asa katika mazingira ya kazi au kifamilia, amani ni heshima na muhimu. Kwa kifupi, ninapenda kuzungumzia kuhusu siasa kwa uangalifu. Kwa kujifunza, kusikiliza na kuheshimu maoni ya wengine, hii hufanya mazungumzo yawe ya kujenga na yenye maana.

Kwa ujumla, ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Ninawasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kupitia simu. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Hii hunisaidia kuendelea kuwa karibu na watu muhimu maishani mwangu. Pili, ninatumia simu yangu kwa kupata taarifa na kujifunza. Ninasoma habari, natafuta taarifa mitandaoni na pia kutazama na kusikiliza maudhui ya kielimu. Simu imenisaidia kujifunza mambo mapya kwa urahisi na kwa haraka tatu. Ninatumia kwa kazi na kupanga shughuli, natumia barua pepe, ninaweka kumbukumbu za kazi napanga ratiba yangu za kila siku. Hii inanisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa majukumu yangu. Zaidi ya hayo, natumia simu yangu kwa burudani, natazama video, kusikiliza muziki au kutumia mitandao ya kijamii, kujiburudisha na kupumzika baada ya kazi au masomo. Kwa kifupi, natumia simu yangu kwa mawasiliano kujifunza kazi na burudani. Ingawa ni simu muhimu, ninahitaji kutumia kwa uwiano ili isiadhiri afya yangu kwa muda au muda wangu wa kufanya mambo mengine muhimu.

Kwanza kabisa napanga bajeti yangu. Ninajua ni pesa ngapi ninaingiza na ni kiasi gani nahitaji kutumia kwa mahitaji muhimu kama chakula, usafiri na malipo mengine. Bajeti hunisaidia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Pili, naweka akiba mara kwa mara. Hata kama ni kiasi kidogo ninahitaji kuweka pesa, kila ninapopata kipato. Kuweka akiba kidogo kidogo hufanya tofauti kubwa kwa muda mrefu tatu napunguza matumizi yasiyo ya lazima. Kabla ya kununua kitu najiuliza kama kweli ninakihitaji au ninaweza kusubiri. Hii inanisaidia kuokolea na kutumia pesa kwa busara. Zaidi ya hayo ninapenda kutenga pesa kwa malengo maalumu kwa mfano, akiba ya dharura, elimu au mipango ya baadaye. Kuwa na lengo hunipa motisha kuendelea kuhifadhi pesa mwisho, ninahitaji kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Madeni mengi hufanya iwe vigumu kuhifadhi pesa. Kwa kutumia pesa nilivyonavyo, ninaweza kuthibiti matumizi yangu vizuri zaidi. Kwa kifupi, kuhifadhi pesa, unahitaji kupanga bajeti, kuweka akiba, mara kwa mara, kupunguza matumizi, kuwa na malengo na kuepuka madeni.

Mandhari hiyo ilinivutia sana kwa sababu ilikuwa ya kuvutia macho na kutuliza akili. Niliona milima iliyojaa kijani, anga iliyokuwa safi na upepo mwanana uliokuwa unapuliza taratibu. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie amani na furaha. Pia kulikuwa na miti ya maua ya rangi mbali mbali na sauti za ndege zilizosikika kwa mbali. Kila kitu kilionekana kuwa katika mpangilio mzuri wa asili. Nilihisi kama nipo mahali pa kipekee sana. Zaidi ya hayo yote, mandhari hiyo ilinifanya kuthamini vizuri, uzuri wa mazingira na umuhimu ya kuyatunza. Ilinipa muda wa kutafakari na kujitambulisha jinsi asili ilivyo muhimu katika maisha yetu. Kila ninapukumbuka mandhari hiyo nahisi utulivu na shukrani ni kumbukumbu nzuri ambayo hunipa matumaini na furaha. Hasa ninapokuwa na msongo wa mawazo. Kwa kifupi, mandhari mzuri niliyowahi kuona ilinipa furaha, amani na heshima kwa asili.

Upande wangu, ninaona tathmini ya kazi kuwa muhimu. Ingawa wakati mwingine, zinaweza kuleta wasiwasi kidogo. Ninaamini zinasaidia mtu kujithamini na kuboresha utindaji wake. Wakati wa tathmini, napenda kusikiliza maoni kwa makini. Maoni chanya, unipa motisha kuendelea kufanya kazi vizuri. Na maoni ya kukosua, unisaidia kuona maeneo ninaitaji kujiboresha. Pia ninaona tathmini ya kazi kama fursa ya kujifunza na kukua. Hunisaidia kuelewa matarijio ya kazi, kujua kama nipo kwenye mwelekeo sahihi na kupanga malengo yangu badai. Ata hivyo, ninaisi umuimu wa tatmini zifanywe kwa haki na uwazi. Tatmini nzuri inapasa kuzingatia juhudi, matekeo na mazingira ya kazi. Hiu ufanya mfanya kazi ajisikie kuthaminiwa. Kwa kifupi, ninajihisi chanya kuhusu tatmini za kazi. Kwa sababu usaidia kujiboresha, kujifunza na kupanga maendeleo yangu ya kitaaluma. Nikizichukulia kwa mtazamo mzuri uniwezesha kukua na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Kwa upande wangu, napenda vyote viwili, kuandika na kuongea, lakini kila kimoja kina nafasi yake, kuandika hunipa muda wa kufikiria kwa kina na kupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuyawasilisha. Napokuwa nikiandika nahisi uhuru wa kujieleza mawazo yangu kwa utulivu. Ninaweza kuchagua maneno kwa makini na kueleza hisia zangu kwa ufasaha. Kuandika hunisaidia pia kukumbuka na kurejelea mawazo yangu baadae. Kwa upande wa kuongea, napenda kwa sababu kulandusu mawasiliano ya moja kwa moja. Kuongea hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine kusikiliza maoni yao moja kwa moja na kueleza hisia zangu kwa sauti na hisia alisi. Hata hivyo, wakati mwingine kuchagua kuandika ikiwa ninataka ujumbe uwe rasmi au wa kina na kuongea ikiwa ninataka mawasiliano yawe ya haraka na ya karibu. Kwa kifupi, kuandika na kuongea vyote ni muhimu kwangu. Kila njia hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa njia tofauti. Na zote mbili hunifanya nijisikie huru na kujiamini katika mawasiliano.

Kwanza kabisa, napenda kuwasiliana kwa heshima na uwazi ni nakikisha ujumbe wangu neelewe kwa vizuri na hauliti mchanganyiko. Heshima hunisaidia kudumisha mausiano mazuri kazini. Pili, ni natumia njia mbalimbaliza wa mawasiliano, kulingana na hali. Wakati mwigine, natumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu, ujumbe mfupi au barua pepe. Kuchagua njia sahihi hunisaidia kufikisha ujumbe kwa haraka na kwa ufanisi. Tatu Napenda kusikiliza kwa makini. Mawasiliano si kuzungumza tu, bali pia kusikiliza mawazo na maoni ya wengine. Hii hunisaidia kuelewa wenzangu vizuri na kuepuka kutoelewana. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kutoa maoni kwa njia chanya. Ninapotoa maoni au mapendeleo na fanya hivyo kwa lengo kuboresha kazi siku mkosoa mtu tu. Kwa kifupi, ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa uwazi, heshima, kusikiliza na kutumia njia sahihi za mawasiliano. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga mazingira mazuri kazini.

Kwa upande wangu, napenda kuvaa vipuli. Hasa vipuli raisi na visivyo vizito. Navipenda kwa sababu vinaongeza mvuto na unifanya nijisikie nipo nadhifu na mwenye kujiamini. Napendelea vipuli vinavyo endana na mavazi yangu na tukio nililonalo. Wakati wa kazi, uchagua vipuli vidogo vidogo na vya heshima. Lakini nikitoka hau kushiriki hafla naweza kuvaa vipuli vinavyo jitokeza zaidi. Kuvaa vipuli, unipa hisia nzuri na furaha ndogo. Ni njia kujieleza na kuonyesha mtindo wangu binafsi bila kusema chochote. Hata hivyo, si lazima kuvaa vipuli kila wakati. Wakati mwingine napenda urahisi na hua sawa bila vipuli. Kwangu, muhimu ni nijisikie uhuru na vizuri na kile ninachovaa. Kwa kifupi, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza urembo, kujiamini na kunisaidia kujieleza. Ni kitu kidogo lakini chenye maana katika mtindo wangu wa kila siku.

Kwa upande wangu, napenda sana wanyama wa kufugwa. Hasaa mbwa na paka. Nawapenda kwa sababu ni wanyama wa kirafiki na wana uwezo wa kuonyesha mapinzi kwa wanadamu. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu na walinzi wazuri. Mbwa hunifanya nijisikie salama na pia hunipa furahaa kwa michezo yao na uti wao. Pia napenda paka kwa sababu ni watulivu na huru. Paka hufanya maisha yangu ya nyumbani, yawe na amani na hunipa faraja. Hasaa, ninapopumzika. Zaidi ya wanyama wa kufugwa napenda pia wanyama wa porini, kama tembo au twiga. Kuwatazama hunifanya nitambue uzuri wa asili na umuhimu wa kuhifathi mazingira. Kwa kifupi, napenda wanyama kwa sababu wanaleta furaha, urafiki na mafunzo ya upendo na uvumilivu. Wanyama hufanya maisha yawe ya amani zaidi na upendo.

Kwa upande wangu, nalea nywele zangu mara kwa mara, kulingana na aina ya nywele zangu na ratiba yangu ya kila siku. Kwa kawaida, ninahakikisha nazitunza angalau mara moja au mara mbili kwa wiki. Utunzaji wa nywele, unahusisha kuosha nywele, kuzilainisha na kuzipaka mafuta, ili ziwe na afya nzuri. Nafanya hivi ili nywele zisiwe kavu na ziweze kukua nzuri. Pia, ninaitaji kuzilinda nywele zangu, naepuka kuzishika sana au kwa kutumia kemikali mara kwa mara. Hii hunisaidia kuzuia kukatika na kuharibika kwa nywele. Nikiwa na nywele zilizotunzwa vizuri, nahisi kujiamini na nadhifu. Utunzaji wa nywele, ni sehemu ya kujipenda na kujidhamini. Kwa kifupi, nalea nywele zangu mara kwa mara, kwa uangalifu na kufuata ratiba inayonifaa. Hii hunisaidia kuwa na nywele zenye afya na munekano mzuri.

Kwanza kabisa, napenda kuurodhesha kazi ni nazoitaji kufanya. Hua ninaandika au kueka kumbukumbu kwenye simu au daftari. Hiu nisaidia kuona kazi zote kwa uwazi na kuepuka kusahau. Pili, naweka vipa umbele. Si kazi zote zinauzito sawa, kwa hivyo napanga kwanza na na kazi muhimu au zenye muda maalumu. Hiu nisaidia kutumia muda wangu vizuri. Tatu, napenda kugawanya kazi kubwa kuwa kazi ndogu ndogu. Hiu ufanya kazi ionekani rahisi na upunguza msongo wa mawazo. Kile ninapokamisha kazi ndogo na isi mutisha ya kuendelea. Zaidi ya hayo, ninaitaji kupanga muda wangu wa kupumzika. Kupumzika unisaidia kurejisha nguvu na kufanya kazi kwa umakini. Kwa kifupi, napanga kazi kwa kuorodhisha kazi. Kwa kuweka vipa umbele, kugawa majukumu na kupanga muda wa kupumzika. Njia hii, unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi bila msongo.

Ndiyo, napenda sana pwani. Pwani inanipa utulivu wa akili na furaha ya kipekee. Sauti ya mawimbi, upepo mwanana na mwanga wa jua hunifanya nijisikie nimepumzika kabisa. Napenda pwani kwa sababu inanirusu kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Nikikaa ufukweni, nikiangalia bahari, au nikitembea kwenye mchanga nahisi amani na uhuru. Pia, pwani ni pahali pazuri kwa shughuli mbalimbali kama kuogelea, kupiga picha au kukaa na marifiki na familia. Kila mtu hupata kitu cha kufurahisha pale pwani. Zaidi ya hayo, pwani hunifanya kuthamini uzuri wa asili, kuiona bahari pana, hunikumbusha ukubwa wa dunia na kunifanya nijisikie mwenye shukrani. Kwa kifupi, napenda pwani kwa sababu inanipa utulivu, furaha na nafasi ya kufurahia maisha. Mahali, ninapopendelea kurudi tena na tena.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe milimani. Napenda milima kwa sababu ina hewa safi, ina utulivu na mandhari nzuri. Kuwa milimani hunifanya nijisikie karibu sana na asili. Nikiwa huko ningependa kutembea kupanda milima taratibu, kufurahia mandhari yanayonizunguka, kutembea milima hunipa nafasi ya kufikiria, kupumua hewa safi na kuondoa msongo wa mawazo. Ningependa pia kupiga picha, kukaa kimya kimya, nikisikiza sauti za asili. Haya ni mambo yanayonipa furaha na amani ya ndani. Katika safari hii, ningependa kusafiri na dadangu. Kusafiri naye, kungefanya likizo iwe ya kufurahisha zaidi kwa sababu tungezungumza, kucheka na kushirikiana na uzoefu mzuri pamoja. Kwa kifupi, likizo yangu ya ndoto ni safari ya milimani, yenye kutembea sana, kufurahia asili na kushirikiana na dadangu. Ni likizo ambayo ningependa kuikumbuka maisha yangu yote.

Kwa upande wangu, ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, asaa simu, kompyuta na video unge. Hii ji muhimu ilikuwa kikisha vifaa vinafanya kazi vizuri na kwa usalama wa data. Kwa kawaida, ninesasisha vifaa angalau mara moja kwa mwezi au mara zinapopendekeza sasisho kutoka kwa watengenezaji. Sasisho hizi husaidia kurekibisha kasoro ndogo, kuongeza ufanisi na kupata vipengele vipya vya kutumia. Zaidi ya hayo, nina sasisha vifavyangu ili kurinda tarifa zangu na kuzuia matatizo ya kiufundi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi bila kukosa muda au kuwa na shida za kiufundi. Kwa kifupi, nina itaji kusasisha vifavyangu mara kwa mara, ili kuboresha utendaji, kulinda data na kuakikisha kuwa kila kitu kinafanya kazi vizuri. Hii hunipa uhakika na utulivu wa akili.

Kwanza, malengo yangu makuu kujifunza na kukua kitaaluma. Ninataka kupata ujuzi mpya, kufahamu teknolojia na mbinu mpya. Na kuwa mfanyakazi bora zaidi kila siku. Pili, ningependa kuchangia kwa njia chanya katika timu yangu. Kazi sio tu kufanya kazi kwa ajili yangu. Bali pia kusaidia wengine kufanikisha malengo ya pamoja. Hii hunifanya nijisikie muhimu na kuwa sehemu ya mafanikio ya timu. Malengo yangu ni kufikia nafasi ya juu ya kitaaluma. Kwa kufanya kazi kwa bidii, kujitolea na kuonyesha ufanisi, ninaamini ninapata nafasi za kuendelea kukua na kuchangia zaidi. Zaidi ya hayo, ningependa kushirikiana kwa ubinafsi na wenzangu na wateja. Uhusiano mzuri, kazini ni msingi wa mafanikio na furaha ya kufanya kazi. Kwa kifupi, malengo yangu katika kazi ni kujifunza na kukua, kuchangia timu, kufikia nafasi ya juu na kushirikiana vizuri na wengine. Kwa kufuata malengo haya, ninaweza kufanikisha kazi yangu na kuwa mfanyakazi bora zaidi.

Kwa upande wangu, ningependa kutembelea makumbusho makubwa makubwa na maeneo ya kiistoria, kama vile majumba ya kifalme, mashamba ya zamani, au miji ya kali. Mahali kama haya, unipafursa ya kujifunza kiistoria na kitamaduni za zamani. Napenda pia kutembelea maeneo haya kwa sababu kila jiwe na kila jengo lina hadithi. Kusogea karibu na istoria, unifanya niisi nipo sehemu muhimu na unisaidia kuelewa maisha ya watu wa zamani. Zaidi ya hayo, ningependa kusafiri na marafiki au familia, ili kujifunza pamoja na kushirikia na nauzoefu mzuri. Kutembelea maali pa historia pia, unifanya nijisikie huru na mchangamfu, nikikumbuka matukio ya zamani. Kwa kifupi, mahali pa historia ningependa kutembelea ni pale panapo jumuisha elimu, historia na fursa ya kufurahia mazao ya zamani. Ni njia nzuri ya kujifunza historia na kufurahia historia.

Kwanza, mimi napenda mvua kwa sababu inapoa anga na kuleta utulivu. Sauti ya mvua ikipiga paa au ardhi, unifanya nijisikie mtulivu na furaha. Wakati wa mvua, napenda kuchukua muda wa kupumzika ndani, kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kuangalia filamu. Ni wakati mzuri wa kupumzika na kufuraia ndani ya nyumba. Ni kikumbuka siku ya mvua nilio furaia zaidi tulikuwa na sherehe ya familia. Lakini mvua ilipoanza kunyesha gafla badala ya kuharibu siku tulibadilisha mipango tukakaa ndani na kucheka kushirikiana na kufurahia chakula kwa pamoja. Hii ili nifanya nipate kumbu kumbu nzuri. Zaidi ya hayo mvua maranyingi hubadilisha mipango kama kutembea nje au mchezo ya nje. Lakini mimi ujaribu kuangalia upande chanya na kutumia muda huo kufanya mambo ya ndani. Kwa kifupi naisi furaha utilivu na shukrani napukuwa nikisikia mvua. Shuguli zangu za mvua zinausisha kupumzika, kushirikiana na familia na kufurahia kila wakati na kila muda.

Ndiyo, ninafahamu majirani zangu vizuri. Tunapokutana huwa tunasalimiana, kuzungumza kwa heshima na kushirikiana kwa njia ndogo ndogo za kila siku. Hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na wakirafiki. Napenda kujua majirani zangu kwa sababu inafanya maisha ya jamii kuwa mzuri. Ukiwa na majirani wanaoweza kuaminiana, kila siku huwa hufanya iwe rahisi na yenye furaha. Zaidi ya hayo, kufahamu majirani pia kunasaidia kushirikiana pale inapohitajika, kama kusaidia katika changamoto ndogo ndogo au kushiriki sherehe za kijamii. Hii hunifanya nijisikie sehemu ya jamii yangu. Kwa kifupi, kujua na kushirikiana na majirani ni muhimu sana. Unajenga urafiki, amani na mshikamano wa kijamii ambao unanifanya nijisikia nyumbani na nijisikie salama.

Kwa upande wangu, ninafurahia mafanikio madogo na makubwa niliyoyapata katika kazi yangu mfano, kukamilisha mradi muhimu kwa wakati, kupata pongezi kutoka kwa viongozi au wateja, au kusaidia timu kufanikisha malengo yake. Mafanikio ya haya, huniwezesha kujisikia na kujivunia katika kazi yangu na kunipa motisha ya kufanya kazi vizuri zaidi siku za usoni. Pia hunisaidia kujenga kitaaluma au kuongeza uaminifu na wenzangu kazini. Zaidi ya hayo, mafanikio kazini huchangia katika kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kitaaluma. Kila tukio la mafanikio lina nifunza kitu kipya na kunifunza nijisikie kuwa sehemu ya mafanikio makubwa ya kampuni au ya timu. Kwa kifupi, mafanikio niliyoyapata kazini ni ya kukamilisha kazi vizuri, kupata pongezi, kusaidia wengine na kujifunza kutoka kwenye kila changamoto. Haya yote huniwezesha kukua na kitaaluma na kuwa mfanyakazi bora.

Kwanza kabisa, stadi ya mawasiliano ni muhimu sana. Ni muhimu kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wenzangu na kushirikiana kwa ufanisi. Hii husaidia kazi kufanyika vizuri bila kutuelewana. Pili, stadi ya usimamizi wa muda ni muhimu. Ninapaswa kupanga kazi yangu na kuweka vipao mbele na kuhakikisha kila jambo lina kamilika kwa wakati unaofaa. Hii hufanya kazi zangu kuwa na ufanisi na siza haraka. Stadi ya tatu ni stadi ya kiufundi. Pia ni muhimu kulingana na kazi yangu kujua teknolojia mbinu mpya au kutumia zana kunifanya nifanye kazi kwa ubora na haraka. Zaidi ya hayo, study ya kushirikiana na kushugulika na changamoto ni muhimu. Kila kazi zina changamoto zake na nilazima nijue jinsi ya kuzitatua kwanjia bora bila kuathiri kazi nyingine. Kwa kifupi, study muhimu kazi ni mawasiliano, usimamizi wa muda, study za kifundi na kushugulika na changamoto. Kupata na kutuma study hizi kunifanya kuwa mfanya kazi bora mwenye tija.

Kwanza, napenda kupanga kazi zangu za mapema, nina hakikisha kazi zote zinapangwa na kuwekwa kipaumbele ili nipate muda wa kutosha kumalizia kabla ya muda wa mwisho. Pili, ninajaribu kuzidisha umaakini na bidii pale ninapokaribia muda wa muisho. Nafanya kazi bila kuchelewa na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa usahihi. Tatu, napenda kudumisha utulivu hata wakati wa muda unaisha. Kwa kuwa ni mpango mzuri na nidhamu binafsi, si rahisi kushindwa au kuchoka. Zaidi ya hayo, napendelea kuwasiliana na wenzangu pale inapohitajika ili kuhakikisha kila kitu na kila mtu anafahamu hali ya kazi na kupunguza hatari ya kuchelewa. Kwa kifupi, ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga mapema, kuongoza umaakini, kudumisha utulivu na kushirikiana na wengine.

Ndio, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hasaa pale jua li likiwaka kali au kwenye hali za hewa baridi. Kofia hunisaidia kulinda kichwa changu, kuzuia jua kupita kiasi na mara nyingine huongeza mtindo wa mavazi yangu. Napenda kofia kwa sababu inachangia utulivu na ulinzi na pia huniwezesha kujieleza kwa mtindo wangu binafsi. Kuna aina mbalimbali za kofia na ninapenda kuchagua ile inayonifaa kwa tukio au mood yangu. Zaidi ya hayo, kuvaa kofia hunifanya nijisikie huru na mchangamfu hasaa wakati wa matembezi au safari Hii hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini Kwa kifupi, napenda kuvaa kofia kwa sababu inatoa ulinzi, inaongeza mtindo na pia hunifanya nijisikie vizuri na mwenye mchangamfu Nikifaa kidogo lakini ni muhimu kwa maisha yangu ya kila siku.

Kwa upande wangu, napenda kutembelea kwenye maineo yenye hewa safi na mandhari nzuri, kama vile bustani, milima, puani au barabara tulivu karibu na nyumba. Kutembea katika maineo haya, unifanya nijisikie huru na mchanga mfu. Napenda pia kutembea pale ambapo ninaweza kuona maumbile au uzuri wa mazingira. Kuona miti, maua, wanyama wadogo au bahari, unifanya nijisikie furaha na amani ya ndani. Zaidi ya hayo, kutembea ni njia nzuri ya kupumzika na kufanya mazoezi ya mwili. Napenda pia kushirikisha familia au marafiki wakati wa kutembea. Kwani kunanifurahisha zaidi na kunisaidia kujenga mausiano mazuri. Kwa kifupi, napenda kutembea mahali penye utulivu, mandhari nzuri na nafasi ya kupumzika na kufurahia maisha.

Kwa upande wangu, kabla ya kulala, napenda kupumzika na kutulia akili. Hii inaweza kuwa kwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki mtulivu au kuangalia filamu fupi. Shuguli hizi unisaidia kuondoa msongwa mawazo wa siku nzima. Pili, napenda kuandaa mambo ya kesho. Nafanya mpango mdogo au kazi au shuguli zinazofanya siku ijayo. Hii unifanya nijisikie tayari na mdamini kwa siku inayofuwa tatatu. Napenda kuchunguza simu au kumputa kwa muda mfupi kama kukagua barua pepe au jumbe muhimu. Lakini mara nyingi ufanyo kwa umakini ili nisikose usingizi mzuri. Zaidi ya hayo napenda kufanya mazoezi madugu ya kupumzika kama kupumua kwa utulivu au stretching. Ili mwili wangu upate kutulia kabla ya kulala. Kwa kifupi, usiku kabla ya kulala na pumzika, kuanda akesho, kufuraiya muda wa utulivu na kutunza mwili na akili.

Kwa upande wangu, napenda aina mbalimbali za mikate. Kulingana na ladha na chakula ninachokila pamoja mfano. Napenda mkate wa ngano mzima, mkate wa matunda au mkate mweupe nyepesi. Kila aina ya mkate inaladha yake na inafaa kwa hafla au chakula tofauti. Napenda mkate kwa sababu ni rahisi kula, unakamilisha chakula na unafaa kwa kila wakati. Iwe asubuhi, mchana au jioni. Pia ni chakula kinachonipa nguvu haraka. Zaidi ya hayo napenda pia kujaribu mkate mpya au wakipekee ilikuona ladha tofauti na kufurahiya kitu kipya. Hii hufanya chakula kuwa chakufurahisha zaidi. Kwa kifupi napenda mkate wa aina tofauti kwa sababu unanipatia furaha. Ni rahisi kula na hufanya chakula chenye la ladha nzuri. Mkate ni chakula kidogo lakini ni muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Kwa upande wangu, napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi, zenye starehe na zenye mtindo mzuri. Napenda kuvaa nguo zinazofaa kazi, shule au shughuli za kawaida za kila siku. Napenda pia nguo zinazonipea uhuru wa kutembea na kufanya shughuli mbalimbali bila usumbufu. Hii inahusisha sketi, suruali, shati au fulana zinazofaa hali na mahali ninapokwenda. Zaidi ya hayo, napenda nguo ambazo zina muonekano mzuri na rangi zinazokidhi, ladha yangu. Nguo nzuri hunifanya nijisikie mchangamfu, kujiamini na furaha. Kwa kifupi, napenda kuvaa nguo ambazo ni za starehe, zenye mtindo mzuri, zinanifaa, na zenye kuleta furaha na uhuru wa kufanya mambo.

Ndiyo, napiga kura pale inapokuwa lazima hasa katika uchaguzi wakidemokrasia au pale inapoitajika kushiriki maamuzi ya jami yangu. Kura, kupiga kura ni haki na wajibu wa kila raya. Napenda kupiga kura kwa sababu inaniwezesha kushiriki katika maamuzi yanayohusu maisha yangu na ya jami yangu. Kura yangu ni sauti yangu na kila sauti ni muhimu. Zaidi ya hayo, napenda pia kujua kuhusu wagombea au sera kabla kupiga kura. Hii unifanya nijue ni chaguo gani bora na linalingana na madili yangu. Kwa kifupi, kupiga kura ni kwa sababu ni ya haki yangu, ni wajibu wangu na inaniwezesha kushiriki katika maendelewe ya jamii.

Kwanza, napenda kusherehekea na familia yangu na marafiki zangu. Kuwa pamoja na watu ninawapenda, hufanya siku yangu kuwa ya furaha na kumbukumbu mzuri. Napenda pia kula chakula ninachokipenda na kushiriki keki au vinywaji fulani. Hii ni sehemu ya furaha na kusherehekea kwa pamoja. Zaidi ya hayo, mara nyingi ninapenda kufanya shughuli ndogo ndogo za kujifurahisha kama kutembea, kucheka au kupokea ujumbe mzuri kutoka kwa wapendwa. Hii hufanya nijisikie maalum na kushukuru mwaka mpya wa maisha yangu. Kwa kifupi, siku ya kuzaliwa nasherehekea kwa kuwa na wapendwa, kufurahia chakula na keki na kufanya mambo madogo madogo ya furaha.

Kwa upande wangu, najitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu maji ni muhimu sana kwa afya yangu. Kila siku napanga kunywa angalau glasi sita hadi nane za maji. Lakini mara nyingine napunguza au kuongeza kulingana na shughuli au hali ya hewa. Kunywa maji kunanisaidia kudumisha mwili mzima unaofanya kazi nzuri. Kama vile ngozi, digestion na nguvu za mwili. Pia kufanya nijisikie fresha na mchangamfu. Hasa wakati unajua au shughuli nzito. Zaidi ya hayo, napenda pia kubadilisha maji ya kunywa kidogo. Cha baridi, mara chache, ili kuboresha ladha na kunifanya nijisikie vizuri. Lakini maji safi ni muhimu kila siku. Kwa kifupi, kunywa maji mara kwa mara kila siku, ni njia ya kudumisha afya, nguvu na kuwa mchangamfu. Na tabia nzuri ambayo inafanya mwili iwe na ufanisi sana.

Kwanza, napanga kazi zangu kwa kupanga vipau mbele. Nafanya kazi kwanza kazi muhimu na zile znazoitaji umakini mkubwa. Ili nipate matokeo bora. Pili, napenda kujipanga muda kwa mfano. Ninaweka vipindi maalumu vya kazi bila usumbufu kutoka simu au watu wengine. Ili nifanya kazi kwa ufanisi na kwa haraka. Napenda kuzingatia mbinu bora na kutumia teknolojia. Kupata jinsi rahisi, zana nzuri au mbinu mpya kunisaidia kufanya kazi kwa muda mfupi. Zaidi ya hayo napenda kupumzika kidogo, kati ya kazi, ili akili na mwili vipate nguvu mpya. Hi hufanya nifanye kazi kwa umakini zaidi na kuondoa uchovu. Kwa kifupi, kuongeza uzalishaji wangu kunatokea kwa kupanga kazi vizuri, kutumia muda kwa busara, kutumia mbinu bora na teknolojia na kupumzika ipasavyo.

Kwa upande wangu, mfanyabiashara bora niliemjua nijirani yangu ambaye anamaduka madogo ya bidhaa kila siku. Na mpenda kwa sababu ananidhamu, heshima kwa wateja na anafanya kazi kwa bidii kila siku. Kile cha ajabu alichokifanya ni pale alipokosa bidhaa fulani na maramoja alifikiria njia kumsaidia mteja mwingine kwa kupata kitu cha mbadala. Bila kuchelewesha au kuudhi mteja, hii ili nifanya ni mshangae sana na jifunza mengi kutoka kwake. Kama vile kujenga uwaminifu na wateja, kuwa na nidhamu, kudumisha udhabiti katika biyashara, njia anayendesha biyashara, unifanya nione jinsi mafanikio anavopatikana kwa uvumilivu na jitihada. Nikifikiria jinsi anavofanya biyashara na isi heshima msukumo na motisha wa kufanya kazi. Anaonyesha kuamba kuwa muaminifu mwenye bidii na mnyenye kevu kuna leta mafanikio makubwa. Kwa kifupi mfanya biashara bora nilie mjua ananidhamu, heshima uvumilivu na ubunifu mdogo unaufanya wateja wafurahie huduma yake.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa vidole pale inapowezekana hasa kwenye simu zangu na baadhi ya vifaa vya kielektroniki. Mfumo huu ufanya data yangu kuwa salama na kuzuia mtu mwingine kufikia vifaa vyangu bila ruhusa. Napenda mfumo huu kwa sababu ni rahisi, ni haraka na huna haja ya kukumbuka nenosiri lenye nenorefu. Ninjia nzuri ya kulinda vifaa vyangu na taarifa zangu binafsi. Zaidi ya hayo, kutumia mfumo wa vidole, ufanya ni jisikie salama na mlinzi wa data yangu. Hii ni muhimu sana, asa kwa sasa ambapo teknolojia ina tumika kila sehemu ya maisha yetu. Kwa kifupi, kutumia mfumo wa salama wa vidole ni raisi haraka na ufanya vifaa vyangu na taarifa zangu kuwa salama.

Ndio, nilikuwa na nafasi ya kufanya kazi yakujitolea katika shule ya kijiji. Ambapo tulisaidia na kusafisha shule, kupanga maktaba na kusaidia watoto kusoma. Kazi hii ilikuwa na fursa nzuri ya kusaidia jamii yangu na kutoa msaada kwa wale wanaohitaji. Nilipofanya kazi hii, nilihisi furaha, kuridhika na utulivu. Kujaribu kusaidia wengine, kunafanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kubwa na chenye maana. Zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea ilinifundisha uvumilivu, ushikamano na umuhimu wa kushirikiana na watu wengine. Pia ilinifundisha kudhamini muda wangu na kutumia talanta zangu kwa njia nzuri. Kwa kifupi, kufanya kazi ya kujitolea kulikuwa na uzoefu wa furaha, kujifunza na kutoa msaada kwa wengine.

Ndio, nilijifunza kupiga gitaa, mara moja nilipokuwa na muda wa ziada shuleni Mwanzoni ilikuwa changamoto kidogo kujifunza mizinga na akod. Lakini kwa mazoezi ya mara kwa mara, niliweza kuanza michezo na nyimbo rahisi. Kupiga gitaa kunanifurahisha sana. Hufanya nijisikie utulivu na furaha. Hasaa wakati nikipiga nyimbo, ninazozipenda. Ni njia nzuri ya kupumzika na kujieleza kwa njia ya muziki. Zaidi ya hayo, nilijifunza kwa kutoka kwa mwalimu au rafiki ambaye alikuwa mzoefu wa gitaa. Aliweza kunielekeza, atua kwa hatua na kunifundisha mbinu rahisi za kuanza. Baada ya kujifunza na kuzoea kupiga gitaa nahisi furaha, kuridhika na msukumo wa kuendeleza na kujifunza zaidi. Pia hufanya niondoke kwenye mawazo mabaya na kuzingatia kile ni ninachopiga. Kwa kifupi, kupiga gitaa ni mfumo wa kujieleza, kupumzika na kupata furaha na kila mdundo hufanya kila siku yangu iwe bora.

Kwa upande wangu, napenda kutumia simu yangu, kompyuta na kidijiti cha kuifadhi data. Zana hizi hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio mzuri kwa mfano. Simu yangu ninatumia kuwasiliana, kupanga ratiba na kupata taarifa muhimu. Kompyuta ninatumia kwa kazi, utafiti na kuandika. Kidijiti cha kuhifadhi data, kinanisaidia kuhifadhi nyaraka muhimu na mafaili. Zaidi ya hayo, napenda kutumia programu au apps zinazofanya kazi yangu ziwe rahisi. Kama vile, kalenda, programu za ujumbe na zana za kupanga kazi. Hizi hufanya niondoke kwenye msongo wa kazi na kuboresha tija yangu. Kwa ufupi, zana za kidijiti ninazotumia kila siku ni simu, kompyuta na zana za kuhifathi data. Na napendelea kwa sababu zinarahisisha maisha, kuongeza ufanisi na kunisaidia kupanga siku vizuri.

Kwa maoni yangu, inawezekana kuishi siku moja bila teknolojia. Inaweza kuwa changamoto kidogo mwanzoni. Tumeshazoea kutumia simu, kompyuta na interneti kila siku. Hivyo kukaa bila teknolojia kunaitaji kujidhibiti. Nikikaa bila teknolojia, ningefanya mambo ya kawaida. Kama kusoma kitabu, kuzungumza na familia au marafiki ana kwa ana. Kutembea nje au kufanya kazi za nyumbani. Mambo haya unisaidia kutumia muda vizuri bila kutegemea vifaa vya kidijiti. Kuhishi siku moja bila teknolojia kunaweza kunifanya nisikie utulivu na uhuru kwa sababu akili inapumzika kutokana na ujumbe mwingi na taarifa nyingi. Pia hunisaidia kuzingatia zaidi mazingira na watu walionizunguka. Kwa kifupi naweza kuhishi siku moja bila teknolojia na hata ingekuwa fursa nzuri ya kupumzika, kujitambua na kufurahia maisha kwa njia raisi zaidi. Teknolojia ni muhimu, lakini mapumziko nayo ni muhimu pia.